Nina wianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Alafu kuweka vipaumbele na kuhakikisha napumzika ninapohitajika pia najitahidi kutenga muda wa familia na mambo ninayoyapenda ili niwe na afya njema ya mwili na akili. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Nikifanya haya kwanza najipanga na kweli nafanikiwa katika kila neno nilalo nifaa.

Ndiyo, mimi kwa kweli naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo, ningetumia muda huo kupumzika, kuzungumza ana kwa ana na watu wa karibu kama watoto wangu, familia yangu yote. Na kufanya shuguli za kawaida, zisizohitaji teknolojia kama usafi wa nyumbani. Hii itanisaidia kupumzisha akili na kujitambua zaidi.

Ndiyo, nimewai kulima mara kadhaa, hasa mimea mindogo na mboga za majini, kama hako kabustani kangu nyumbani. Nafurahia mshakato wa kulima kwa sababu, na unakufundisha uvumilivu, nidhamu na heshima kwa mazao. Pia ni njia nzuri ya kukaa karibu na asili na kujifunza jinsi chakula kinavyopatikana.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia pale inapo hitajika. Kushiriki shughuli za kijamii na kutoa mchango wangu kwa njia mbali mbali. Pia napenda kushirikiana na watu wa jamii yangu kusikiriza mawazo yao na kuchangia katika kujenga mshikamano na maendeleo ya pamoja.